Nina tanzama video zangu kwenye mtandao youtube yani kwa burudani muziki elimu tutorials video fupi na za haraka natazama tiktok facebook watch video za marafiki habari na comedy instagram reels na video fupi za burudani netflix filamu na series showmanx filamu tamthilia na michezo ya afrika sana sana naview sasa tamthiria za kenya X pia natazama video fupi za habari na maoni.

Kwa kweli mi hupendelea kuoga kwa kutumia maji ya moto kwa sababu inanipa hisia ya tulivu na faraja hasa baada ya siku ndefu na au asubuhi baridi kuna wakati unajisikia kama mwili umechoka umebuwa msongo au misuli imekaza lakini akiingia kwenye bafu la maji ya moto nahisi kama kila kitu kinaanza kulegea na kukaa sawa taratiibu ni kama tiba kidogo ya haraka ambayo hupeleka uchovu wote mbali na kunifanya nijisikie kama mtu mpya.

Maana sina ndege wa kufungwa kwa sasa. Lakini ukweli ni kwamba ningependa sana kuwa nao siku moja ndeg wa kufugwa wana mvuto wa pekee wana leta utulivu. Furaha na huleta mandhari nzuri ndani ya nyumba wakati mwingine najikuta ni kiwaza jinsi ingekua vizuri kuwa na ndege kama parots lovebirds au hata canary kwa sababu wana tabia za kupedeza na pia wanajenga ukaribu na mwenye kuwafuga.

Kama mkenya naweza kusema mfereji ninaofuata zaidi kwenye TV ni Citizen TV. Hii ndio channel ambao huwa nawasha mara nyingi kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa vipindi. Habari za kuharibika, habari za kuaminika tamthilia burudani na show za asubuhi kama daybreak au kumi over kumi usiku. Wakati mwingine pia mimi huangalia NTV na KTN news.

Kwa upande wangu, suruali inanifanya nijihisi huru zaidi na rahisi kusonga bila wasiwasi. Mavazi ambayo naweza kuvaa kwenye mazingira mbali mbali, kazini, safari, kutembea au hata wakati wa shughuli za kawida nyumbani. Suruali pia hunipa uhakika, kwa kustarehe hata nikitembea umbali mrefu au ninapokuwa na shughuli nyingi siku nzima.

Mimi ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, angalau kila wiki au kila mwezi. Kulingana na aina ya kifaa na umuhimu kwa sasisho. Kwa mfano, simu ya mkononi. Mkura nyingi hukisasisho la mfumo uendishaji na apps kila mwezi au mara mbili kwa mwezi. Hiyo saidi ya kuhakikisha simu inafanya kazi vizuri. Inakua salama na programu zote zinabaki updated.

Penda napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanitoa kwenye ulimwengu wa kawaida. Na kunipeleka mahali ambapo kila kitu kinawezekana. Kuna kitu cha kuvutia sana. Kuhusu kusoma au kusikiliza hadithi zenye viumbe vya kushangaza matukio yasio ya kwaida uchawi au safari zisizo na mipaka zinawasha ubunifu wangu na kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Ninakunywa angalau lita mbili za maji kwa siku. Hii ni kwa sababu maji ni muhimu sana kwa afya ya mwili. Husadia kusafisha mwili, kuimarisha ngozi, kudumisha nguvu na kuhakisha kila mfumo wa mwili unafanya kazi vizuri. Kila asubuhi napenda glasi ya maji mara moja baada ya kuamka ili kuchocha mwili kuanza kazi vizuri na kusaidia mmenyenyo wa chakula.

Chakula nachokula mara nyingi mchana ni ugali na mboga. Ugali ni chakula cha msingi kenya. Mara nyingi huunganishwa na mboga za majani kama sukuma wiki kunde mchicha au spinach. Hii ni kwa sababu ni chakula kinachokamilisha mlo inatoa nguvu na ni rahisi kupata. Pengine mara nyingine mchana naipenda. Wali na maharagwe au chapati na nyama kula nyama na supu na wali lakini kwa kawaida ugali na mboga ndiyo chaguo la kwanza kwani ni lishe rahisi na linakidhi hamu ya kula.

Asubuhi ya jumamosi au jumapili mara nyingi napenda kuamka kidogo kuchelewa kuliko siku za kazi, kisha kufurahia glasi ya chai au kahawa na chakula cha kifamilia. Hizo shughuli za nje wakati mwingine napenda kuenda matembezi. Piknik au michezo ya nje kama mpira wa mguu au mpira wa kikapu na marafiki. Hii inasaidia kupumzika mwili na pia kushirikisha wengine. Kupumzika na burudani baada ya shughuli za asubuhi au mchana, napenda kuangalia filamu pale tv au kusoma kitabu na hadi ana hadithi, hii ni njia ya kujiburidisha na kupungusa msongo wa mawazo.

Natumia kompyuta kwa kazi ilimura burudani. Kazi ni computer ni muhimu sana kazi ni hata na pangaratiba kundika report kufanya uchambuzi wa data kutuma barua pepe au kuandaa nyaraka muhimu. Na kujifunza napenda kutumia computer kusoma kufanya research kutazama tutorials au kujifunza study mpya kama kodi excel au lugha mpya. Burudani pia ni chombo pia kuangalia video kusilikiza mziki kucheza michezo midogo midogo.

Napenda kula nje ya nyumba mahali panapokuwa na mchanganyiko wa chakula kizuri. Mazingira tulivu na huduma nzuri, kwamfano gahawa mikubwa au 'restaurants' kama Java at cafe, Nyama mama ama Talisman Street food au vipande vya mtaani kama nyama choma za mtaa, maandazi, viazi maharagwe au samaki wa ziwa Victoria 'shopping malls' kama vile tu Rivers.

Na kufanya kazi ya shirikiano na wengi napenda kutumia mtido wa uwazi na heshima na wenye malengo. Hata ni jinsi kuelewa malengo ya pamoja. Kwanza nakaa na wezangu au timu kuwelewa kikamilifu ni nini tunalenga kufanikisha, kwasiliana kwa wazi, kushirikiana na kusaidiana, kuheshimiana, kuchambua au kurekibisha. Baada ya kazi au mradi napenda kufanya review ya jinsi tunavyo shirikiana.

Napenda kutumia programu kadhaa mara kwa mara kulingana na kazi ya elimu na burudiani. Kwa mfano Microsoft Office, hizi ni muhimu kwa kazi kuandaa ripoti, spread sheets na mahasiliano, whatsapp na telegram, kwa mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na pia kikazi. E-mails, gmail, outlook, kwa mawasiliano rasmi kazini aushule, browser, kwa research, kusoma habari, kutazamani tutorials na kuaccess resources mtandao.